Swali la leo ni je utapiga kura jibu langu. Ndiyo, nitapiga kura katika uchaguzi mkuu. Hii ni kwa sababu, kama kijana, ni jukumu langu kushiriki katika kuchagua viongozi wanaostahili kuongoza nchi yetu. Viongozi tunawachagua sasa hivi, hawashiriki tu kubainisha maisha ya sasa, bali ndiyo watakao bainisha manufa ya vizazi vijavyo. Kama mzazi, nina jukumu la kuchagua viongozi watakao hakikisha watoto wangu na watoto wengine wote wanaweza kujikimu vilivyo katika siku za usoni ni wajibu wangu kuwachagulia viongozi watakao hakikisha elimu bora, afya, heshima, utu na nafasi za kujiedeleza kiuchumi Hivyo ni kweli nitakuwa katika mstari wa kwanza kupiga kura.

Unashugulikia udhaifu wako vipi kazini? Kuna jinsi kadha za kushugulikia udhaaifu kazini. Hata hivyo, jambo muhimu kabisa ni kutambua na kukubali udhaifu huu. Tunapofanya hivi basi yanayofuata katika kukubaliana na kukabiliana na uthaifu huu yanakuwa rahisi. Kuna jinsi kathaaza kutatua shida ya uthaifu kazini. Jinsi ya kwanza ni kushirikiana na watu wengine. Hii ni jinsi ya kufanya kazi kwa muungano kama timu moja. Kukiwa na jukumu la kutimizwa kazini, tunaketi na kubaini mahali nguvu na udhaifu wa kila mtu ulipo. Kila mtu anapewa kitengo kidogo cha mradi ambacho anaweza kufanya kwa nguvu na ustadi wake. Kwa ushirikiano, tunaziba mashimo yanayoletwa na udhaifu wetu na kuhakikisha mradi wa kazi unafaulu. Kwa mfano, katika uandishi wa kitabu, mimi ni mhadiri mzuri, lakini mudhaifu wa kuchora picha. Hivyo basi mimi nafanya kazi ya kuandika, mwenzangu anahariri na mwingine anafanya michoro. Jinsi ya pili ni kuendeleza masomo. Akili ni kama misuli. Inanawiri kadri inavyofanyishwa kazi. Kujiandikisha kwenye masomo mafupi na pia kujifunza mengine katika mtandao kumenisaidia sana kupambana na udhaifu kazini Ninajaribu kusoma jambo mpya kila siku jinsi ya tatu ni kujipatia likizo mapumziko ni kama mwanzo mpya Hivyo mimi na hakikisha kuwa na pata muda wa kupumua baada ya kipindi fulani cha kazi Ili kurudisha nguvu na kuhakikisha nafanya kazi kwa hali ya juu kila ninaporudi kazini.

Ungependa kuona maendeleo gani katika jamii? Ningependa kuona maendeleo mengi tofauti katika jamii yetu. Hata hivyo, ni ombi langu kubwa kuwa maendeleo haya yote yawe na msingi mmoja, utu, ubinadamu. Maendeleo mengi tunayoshuhudia leo ya nadhalilisha sana watu wale wale yanaofaa kunufaisha. Maendeleo ya yanaostahiki sana utu ni kama ya fwatayo. Ya kwanza ni ujenzi. Hiki ni kiungo kikubwa cha maendeleo katika jamii. Tunahitaji kujenga barabara, hospitali, shule, soko, nafasi za kupumzika na misingi mingine inayofanana na hii. Ujenzi huu unawezesha jamii kutekeleza majukumu ya kimsingi ya kila siku. Katika ujenzi wa barabara kwa mfano, yafaa tutilie maanani watumiaji tofauti wa njia, ramani na muundo wake unafaa kuwajali wanaotembea kwa miguu na kuvuka barabara, dereva, abiria na waendeshaji wa baiskeli na pikipiki. Sokoni, tuwajali watu kwa kuhakikisha kuna vioo na maji ya kutosha. Kuwe na mahali pa kuangalia na kunyonyesha watoto wachanga. Usafi wa soko uzingatiwe kuanzia kwa ujenzi mpaka kwa matumizi kando na maendeleo yanayotukuza kiuchumi, tungependa maendeleo ya kijamii Tungependa kuona bustani za umma na viwanja vya michezo tofauti. Hasa kwa wakati huu ambapo michezo imekua siyo burudani tuu bali pia njia ya kujikimu kimaisha. Haya ni badhi ya maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii yangu.